Shuleni nilikuwa apenda somo la kiswahili na lugha ya kizungu sana. Sababu nilikuwa najua kuandika insha za kiswahili kwa mtirriiko mkubwa sana. Nilikuwa naweka kika kitu ilikuwa inayotakikana kwa lugha zote mbili. Insha, fasihi, yote ilikuwa somo langu. Na tena nilikuwa naipenda sana kwa moyo wangu wote. Kiswahili lugha yangu nikuwa naipenda kwa masomo.

Chakula ninachokipenda zaidi, ni chakula kinachoitwa ugali, ambacho kinapikwa na unga wa mahindi ya kusiaga. Hapo, ukitengeneza, unaweka maji, inachemka kabisa, unaweka unga, unaachilia kidogo, ndio ichemke vizuri. Kisha, unatafuta mboga ya kukulia, kama vile kabiji ama managu. Na ukiweka iyo pamoja inakuwanga tamu zaidi, na mara yangu ya mwisho kukila hiki chakula ilikuwa Jumamosi iliyopita. Na hiyo chakula inakuwanga tamu zaidi.

Na napenda mtaa wangu sana sababu watu wa mtaa wangu wanapenda kufanya kazi sana. Hawana kerere wakuanga na imani. Wanalima, wanapanda, wanavuna, wanaweka maji, wanafuraia ukulima wawo. Na sana sana wanasaidiana moja kwa moja. Wanapeana kazi kama ni kuvuna viasi, kama ni kulima mashamba, tunapendana sisi sote. Iyo ndiyo sababu napenda mutaa wetu sana. Watu ni wakarimu. Wanakuanga na imani. Wanaenda kanisani. Wanapenda watu ambao hawana.

Sherehe yangu ya kupendezwa ilikuwa siku yangu ya harusi, hiyo harusi yangu ilifana sana, ilikuwa na watu wengi, wageni wengi kutoka mbali na karibu. Walisherehekea hiyo siku yangu ya harusi, mpaka hata pia mimi na bwanangu tukafurahia sana, tukapata mazawadi mingi, tukapata kila kitu, tulikuwa na siku ya kufana sana, tukafurahia, na wakati ilipofika kilele chake. Watu walitumbuzwa na nyimbo mbali mbali, tukaimba, tukacheza na tukafurahia.